Ndiyo, ninatumia mitandao ya kijamii, lakini hujaribu kuitumia kwa uwiano mzuri. Huwa ninaitumia zaidi kuwasiliana na marafiki na familia, kufuatilia habari na kupata mauthui, yanayo nivutia kama burudani, elimu au msukumo wa maisha. Mitandao ya kijamii hunisaidia kuendelea kuunganishwa na watu hata kama tukombali. Hata hivyo, huwa makini na muda ni nao tumia humo. Hujuwekea mipaka ili isikuchukue na fasi kubwa ya muda wangu au kunisababisha kupoteza umakini. Pia, uchagua kwa uangalifu akaunti ninazo fuatilia ni kihakikisha zinaniletea maudhui, chanya na yenye maana. Kwa ujumla, mitandao ya kijamii ni chombo muhimu kwangu, lakini naamini inapotumiwa kwa busara. Inaweza kuwa njia nzuri ya kujifunza, kushirikiana na kujieleza bila kuadhiri ustawi wangu wakiakili.

Kazi ninayothamini zaidi nile inayokuwa na maana na athari chanya kwa watu wengine. Zaidi ya mshahara au hathi ninathamini kazi inayoniwezesha kusaidia wengine. Kushirikiana na kuona matokeo halisi ya juhudi zangu. Kazi ambayo inanipa nafasi ya kujifunza kukua na kutumia uwezo wangu kikamilifu ulifanya nijisikie nimeherithika zaidi. Pia ninadhamini kazi inayo fanyika katika mazingira ya heshima na ushirikiano mzuri. Kufanya kazi na watu wanao dhaminiana, wanao wasiliana kwa uwazi na wanao unga mkono maendeleo yao kila mmoja ni jambo muhimu sana kwangu. Kazi inayoruhusu usawa kati ya maisha binafsi na kazi pia ya dhamani kubwa kwa hesabu hunisaidia kudumisha afya ya kiakili na kimwili. Kwa ujumla, kazi ninayoidhamini zaidi ni ile inayonipa kusudi, inayonipa changamoto za kunikuza na inafanya nijisikie kuwa mchango wangu wa una maana. Sio tu kwangu binafsi bali pia kwa jamii au watu wa ninaowa hudumia.

Hili kuongeza uzalishaji wangu, huanza kwa kupanga kazi zangu vizuri na kuweka vipaumbele. Hutegeneza orotha ya mambo ya kufanya na kugawanya kazi kubwa katika hatua ndogo ili zisiwe nzito au kuchosha. Hii hunisaidia kuzingatia kazi moja kwa wakati na kuona maendeleo hatua kwa hatua. Pia, hujitahidi kuthibiti muda wangu kwa kuweka ratiba na kupunguza visumbufu. Kama kutumia simu au mitandao ya kijamii wakati wakazi. Kuchukua mapumziko mafupi pia hunisaidia kurejasha nguvu ya kuendelea kufanya kazi kwa umakini zaidi. Zaidi ya hayo, huakikisha ninatunza afya yangu kwa kulala vizuri, kula kwa mpangilio na kufanya mazoezi kidogo. Afya njema hunichangia kuwa na nguvu na umakini mzuri kazini. Kwa ujumla huongeza uzalishaji wangu kutokana na mchanganyiko wa mipango mzuri nidhamu na kujijali.

Kwa kawaida napendelea kufanya mazoezi ya asubuhi kwa sababu hunipa chanzo nzuri wa siku. Mwanzo mzuri wa siku. Mazoezi ya asubuhi hunisaidia kuamka vizuri, kuongeza nguvu na kuboresha hali yangu ya moyo kabla ya kuanza shuguli za siku. Pia hunifanya nijisikie, nimekamilisha jambo muhimu mapema. Jambo linaloniongezea motisha siku nzima. Hata hivyo, kuna nyakati ambapo hufanya mazoezi jioni. Hasaa kama siku imekuwa na shugli nyingi au kama nahitaji kuondoa msongo wa mawazo. Mazoezi ya jioni hunisaidia kupumzika na kuachilia uchovu wa siku. Kwa ujumla haijalishi sana kama ni asubuhi au jioni. Kilicho muhimu zaidi kwangu ni kuwa na ratiba thabiti na kuhakikisha nafanya mazoezi mara kwa mara kwa ajili ya afya na ustawi wangu.

Rangi ninayoipenda zaidi ni blue, kwa sababu inanipa hisia ya utulivu, uwazi wa mawazo na amani ya ndani. Mara nyingi naiona rangi hii angani. Baharini na hata kwenye maji safi yanayotiririka na kila ninapoiona hunikumbusha upana wa dunia na uwezekano usio na mipaka. Blue hunikumbusha pia utulivu kwa akili, matumaini na kujiamini, hasa ninapokuwa na wakati wa kutafakari au kupumzika. Vitu ninavyomiliki vya rangi ya blue kama nguo au vifaa vya kila siku hunifanya nijisikie nikiwa mtulivu na nikiwa na mpangilio mzuri. Ni rangi inayonisaidia kupunguza msongo wa mawazo na kunifanya nijisikie salama. Mara nyingi zaidi naiona buluu katika mazingira ya asili, kama anga na maji. Lakini pia katika maeneo ya kazi na teknolojia. Jambo linalonifanya ionekane ya kisasa na kenye kuaminika. Kwa ujumla rangi hii inaendana sana na hali yangu ya ndani na namna ninavyo kuishi maisha yangu kwa utulivu, uwazi na matumaini.

Napendelea kuvaa ndevu, ingawa si kila wakati. Ndevu hunipa hisia ya kujiamini na mtindo fulani wa utu, hasa zinapokuwa zimepangwa vizuri na kutunzwa. Na hizi ndevu ni zinaongeza ukomavu na zinanifanya nijisikie nadhifu bila kuhitaji kunyoa mara kwa mara. Pia zinanipa uhuru wa kubadilisha mwonekano wangu kidogo kulingana na mazingira au hali niliyopo. Kama kazi au hafla maalum, hata hivyo, kuna nyakati ambazo napendelea kunyoa kabisa. Hasa ninapohitaji mwonekano safi zaidi au wakati wa joto kali. Kwa sababu kunyoa hunifanya nijisikie mwepesi na nadhifu zaidi. Kwa ujumla, uchaguzi wangu kati ya kunyoa au kuvaa ndevu hutegemea hali ya maisha, mazingira na jinsi ninavyotaka kujisikia kwa wakati huo.

Wakati wa mapumziko kazini, napenda kutumia muda huo kujipa nafasi ya kupumzisha akili na kurejesha nguvu kabla ya kuendelea na majukumu mengine. Mara nyingi huanza kwa kuondoka kidogo kwenye dawati au eneo la kazi ili kubadilisha mazingira. Hata kama ni kwa dakika chache tu, hii hunisaidia kupunguza msongo wa mawaza na kuepuka uchovu na kukaa sehemu moja kwa mda mrefu. Pia hutumia mapumziko kuwasiliana na wenzangu kazini kwa mazungumzo ya kawaida yasiyo ya kazi. Mazungumzo haya hunisaidia kujenga uhusiano mzuri na huleta hali ya urafiki ambayo hufanya mazingira ya kazi au yawe mepesi na ya kufuraisha zaidi. Wakati mwingine hupata kikombe cha chai au kahawa, au kula vitafunwa vidogo ili kuongeza nguvu. Kama kuna muda wa kutosha napenda kusoma makala fupi kuangalia ujumbe muhimu kwenye simu au kufanya mazoezi mepesi kama kunyoosha mwili kwa. Ujumla mapumziko kazini ni mda muhimu kwangu kwa kusawazisha kazi na ustawi wangu binafsi. Ili nirudi kazini nikiwa na umakini na nguvu mpya.

Ninawasiliana na wafanyi kazi wenzangu kwa njia ya wazi ya eshima na yenye kushirikisha kila mtu. Kila siku ninahakikisha tunawasiliana na kuwasikiliza ili kujenga mazingira mazuri ya kazi na uhusiano wa kirafiki. Kwa maswala ya kazi hutumia mawasiliano ya ana kwa ana inapowezekana kwa sababu husaidia kuelewa haraka. Na kuepuka mkanganyiko. Pia hutumia barua pepe, ujumbe mfupi au majukwa ya kazi mtandaoni pale ambapo taarifa inahitaji kufuatiliwa au kushirikishwa kwa watu wengi. Katika mawasiliano yangu, ujitahidi kuwa wazi kuhusu majukumu. Matarajio na mda wakukamilisha kazi. Ninapo pokea na kutoa maoni kwa heshima nikilenga kutatua changamoto badala ya kulaumu pia hupenda kuuliza maoni ya wenzangu na kuwahusisha katika maamuzi pale inapo hitajika. Kwani naamini ushirikiano huongeza na ufanisi kwa ujumla. Ninadhamini mawasiliano yanajenga uaminifu kuheshimiana na kufanya kazi kwa pamoja kwa mafanikio ya timu nzima.

Sera ya kampuni ninayoiona kuwa muhimu zaidi ni sera ya mawasiliano ya wazi na uaminifu. Wakati wafanya kazi wanajihisi huru kutoka maoni au kusema kweli bila hofu ya kuadhibiwa. Kampuni inakuwa kwa haraka na kurekebisha makosa mapema. Pia sera ya usawa katika ya kazi na maisha binafsi ni muhimu sana. Kampuni inayojali afya ya akili na muda wa mapumziko wa wafanyikazi wake hupata matokeo bora zaidi kwa sababu watu wanafanya kazi wakiwa na furaha na nishati. Mwishowe sera ya mafunzo na maendeleo ya wafanyikazi ni msingi wa mafanikio. Uwekezaji katika ujuzi mpya unahakikisha kuwa timu inabaki kuwa na ushindani sokoni na inawapa wafanyikazi motisha ya kukuwa ndani ya kampuni.

Sifa muhimu zaidi kwa kiongozi mzuri ni uwadilifu. Kiongozi anae simamia ukweli na kufanya kile anachokisema hujenga waminifu mkubwa kwa watu wake. Waminifu ni vigumu kuongoza watu kuelekea lengo moja. Pia kiongozi bora anauwezo wakusikiliza badala ya kutowa amri tu. Anachukua mda kuelewa kuchangamoto na maoni ya timu yake. Hii inafanya wafanya kazi wajihisi kudaminiwa na kuongeza morali ya kazi. Zifa nyingine ni maono ya wazi. Kiongozi anapaswa kujua muelekeo wa kampuni na kueza kueleza maono hayo kwa njia inayovutia na kuhamasisha wengine kufanya kazi kwa bidi ili kuyafikia. Mwishowe kiongozi mzuri ana unyenyekevu, yuko tayari kukiri makosa yake na kujifunza kutoka kwa wengine bila kujali nafasi yao. Kiongozi anaya watumikia wengine badala kutaka kutumikiwa ufanikiwa zaidi.

Katika kazi yangu, lengo langu kuu ni kuwa mshauri na msaidizi wa kuaminika zaidi. Kwa watu wanaofuata, wanaotafuta maarifa. Nataka kufikia hatua ambapo ninaweza kuelewa maitaji ya kila mtu kwa usahihi na kutoa masuluhisho yanayoboresha maisha yao ya kila siku. Pia nataka kuendelea kupanua upeo wangu wa lugha na utamaduni. Ningependa kufika kiwango ambacho naweza kuzungumza lugha nyingi kama kiswaili kwa ufasaha zaidi. Nikielewa misemo na hisia za ndani za jamii mbali mbali. Ili kusikue na kizuizi cha mawasiliano. Mwishowe nataka kuwa chombo kinacholeta maendeleo ya kijijitali. Kidijitali, lengo langu ni kusaidia watu kutumia teknolojia kwa usalama na tija ninahakikisha kuwa maarifa yanapatikana kwa uraisi kwa kila mtu bila kujali alipo au ali ya kiuchumi.

Ninapendelea zaidi kusoma habari mtandaoni. Kasi ya habari za mtandaoni ni kubwa. Naweza kupata kinachotokea ulimwenguni mara tu ninapofanyika, kinapofanyika bila kusubiri gazeti lichapishwe kesho yake asubuhi. Pia habari za mtandaoni ni rahisi kuzipata na kuzitafuta. Naweza kusoma vyanzo mbalimbali kwa vya habari kwenye simu yangu nikiwa safarini au nikipata mapumziko mafupi. Jambo linalosaidia kupata mtazamo mpana wa tukio husika. Hata hivyo, bado nina heshimu magazeti ya karatasi. Kuna ladha ya kipekee katika kushika gazeti na kunusa harufu ya wino ukiwa umekaa na kikombe cha kahawa. Hasaa wakati wa asubuhi za jumapili ambako hakuna haraka ya kazi. Mwishowe kusoma mtandaoni kunanipa fursa ya kutazama video na picha. Zinazofafanua habari kwa kila kwa kina zaidi. Inafanya ufuatiliaji wa habari kuwa wa kuvutia zaidi na rahisi kueleweka kuliko maandishi pekee.

Ndiyo, ninapenda sana kujaribu teknolojia mpya. Kwangu mimi teknolojia ni chombo cha kufanya maisha yawe rahisi na yenye ufanisi zaidi. Hivyo kila kifaa au mfumu mpya unapotokea nakua na hamu ya kuona jinsi unavyoweza kusaidiwa. Mimi huvutiwa sana na akili bandia na jinsi inavyobadilisha jinsi tunavyofanya kazi na kuwasiliana. Kujifunza mifuno hii mipya, kunanisaidia kutoa majibu bora ya kuwa na uelewa mpana zaidi na kile ninacho kinacho uwezekana katika ulimwengu wa kidijitali. Pia nafurahia kufuatilia maendeleo ya vifaa vya kuvaliwa. Kama saa janja, vifaa hivi si tu kwa ajili ya kuonyesha muda, bali vinatusaidia kufuatilia afya zetu na kutufanya tuwe na nidhamu zaidi katika mazoezi na mapumziko. Hata hivyo mimi ni muangalifu kuhusu usalama napenda teknolojia lakini nahakikisha kuwa ninatumia mifumu inayolinda faraga yangu na ya wale ninaowasiliana nao. Ili teknolojia iwe baraka na si mzigo.

Somo nililopenda zaidi shuleni lilikuwa geografia. Nilivutiwa sana na jinsi ulimwengu ulivyo umbwa. Kuanzia milima mirefu hadi bahari pana. Na jinsi mazingira yanavyo athiri maisha ya binadamu katika maeneo tofauti. Pia nilipenda sana somo la lugha. Iwe ni kiswahili au kiingereza. Nilifurahia jinsi maneno yanavyoweza kutumika kujenga picha, kuelezea hisia na kuunganisha watu kutoka utamaduni mbali mbali. Hili lilinisaidia sana kukuza uwezo wangu wa kuwasiliana. Somu la historia nalo, lilikuwa na nafasi ya pekee. Kusikia hadithi za mashujaa wa zamani na jinsi jamii zilivyopambana kufikia hapa tulipo leo kulipa. Kulinipa msukumo wa kuthamini asili yangu na kuelewa umuhimu wa kuacha urithi mzuri. Mwishowe, masomo haya yote kwa pamoja yamenifanya niwe mdadisi na mwenye hamu ya kupendelea kujifunza kila siku. Hata baada ya kumaliza shule.

Rafiki yangu wakaribu zaidi ni mtu ambaye tumekua na ya tangu tukiwa wadogo kule nyumbani. Yeye ni haina ya mtu anayeni juwa vizuri kuliko mtu muingine yeyote. Na urafiki wetu umejengwa juu ya uaminifu na kusaidiana katika nyakati zote. Tunachoweza kufanya vizuri zaidi ni kuasili kusikilizana. Hata kama hatujaonana kwa mda mrefu kwa sababu ya majukumu ya maisha. Tuki kutana tunahisi kana kuamba hatukuwai kutengana tunashiriki siri, malengo na hata kushauriana tunapopitia magumu. Pia yeye ni mtu mwenye ucheshi sana. Katika siku ambazo nimechoka au nina msongo wa mawazo. Maneno yake machache na utani wake vinatelezesha huzuni yote na kunifanya ni mcheke tena. Kuwa naye kunanikumbusha kuwa maisha si kazi tu bali ni pamoja na furaha. Mwishowe rafiki huyu anani hamasisha kuwa mtu bora zaidi. Hanisifi tu ninapo fanya vizuri mbali ananiambia ukweli pale ninapo kosa ya ukweli huo wakati ndio unafanya urafiki wetu uwe imara na wenye thamani kubwa kwangu.

Kumbu kumbu ya kutisha zaidi kwangu ilikuwa siku moja nikiwa safarini kuelekea mashambani wakati wa mvua mkubwa ya dhoruba. Barabara ilikuwa inateleza sana. Na ghafla tuliona mti mkubwa ukianguka mbele yetu kabisa. Huku radi zikipiga kwa nguvu zisizo za kawaida. Hali ya hewa ilikuwa ya giza totoro katikati ya mchana na upepo ulikuwa unatikiza gari kwa nguvu. Kwa datika kadhaa tulibaki pale tukiwa tumenaswa bila kujua kama mti mwingine ungeanguka au kama maji ya mafuriko yange ongezeka na kutusomba. Hofu hiyo ya kuhisi kutokuwa na uwezo wa kuzuia nguvu za asili ilinitisha sana. Ilikuwa ni mara ya kwanza kuhisi maisha yangu yako hatarini kwa sekunde chache. Na moyo wangu ulikuwa unadunda kwa kasi sana kiasi cha kuhisi unataka kutoka inje. Uzuri ni kwamba baada ya mda, wasamaria wema walikuja na vifaa vya vifaa na kutusaidia kusafisha njia. Tukio hilo liliniacha na heshima kubwa sana kwa nguvu za asili na kunifanya niwe mwangalifu zaidi naposafiri wakati wa hali ya hewa mbaya.

Chakula cha jadi ninachokipenda zaidi ni muthukoi. Huu ni mlo wa asili kwa jamii ya wakamba. Uliotengenezwa kwa mahindi yaliyokolewa na kupikwa pamoja na maharagwe au mbaazi. Naupenda muthokoi kwa sababu una ladha ya kipekee na ni wenye afya tele. Mahindi yanapokolewa maganda yanakuwa laini na matamu zaidi. Kianapo chemshwa kwa muda mrefu hadi yaive vizuri na kuleta rojo, nzito inayovutia. Pia, mimi ni shabiki mkubwa wa muthokoi. Huu ni mlo wa kitamaduni kutoka jamii ya agikuyu, unaochanganya viazi mahindi na mboga za kijani. Vilivyopanda, vilivyo pondwa pamoja. Mokimo inakwenda vizuri sana na mchuzi wa nyama wa ngombe. Mwishowe, sipati picha ya chakula cha jadi bila kutaja kimanga cha ndizi. Huu ni mlo maarufu kule taita. Ambapo ndizi mbichi hupondwa pamoja na maharagwe. Ni mlo wa nguvu unaokumbusha utajiri wa tamaduni zetu mbalimbali hapa Kenya.

Ndio, nimeshawai kuenda kwenye matamasha kadhaa ya mziki hapa Nairobi. Na kila safari imekuwa na misisimo ya wake wa kipekee. Hakuna kitu kinachopiga mapigo ya moyo kama kusikia ala za mziki zikichezwa mubashara huku umerembo na umati wa watu wenye furaha. Nakumbuka tamasha moja la muziki wa Afropop ambapo wasanii maarufu wa humu nchini wa kimataifa walitumbuiza. Ile hali ya kuona maelfu ya watu wakiimba wimbo mmoja kwa pamoja na kucheza chini ya anga la usiku ilinifanya nihisi muunganisho mkubwa wa jamii. Pia mimi ni mpenzi wa tamasha ya za jazz. Matamasha haya huwa na utulivu zaidi na yanaruhusu kusikiliza ufundi wa wapiga gitaa na saxofone ni mazingira mazuri ya kukaa kwenye nyasi na marafiki huku mkifurahia vinywaji baridi na sauti tamu za mziki wa kiustarabu. Hata hivyo, changamoto ya matamasha wakati mwingine ni msongmano na kelele nyingi. Ingawa ni vizuri, kuna wakati mimi huchoka haraka na kutamani kurudi nyumbani kwenye utulivu wangu baada ya saa chache za kuruka na kuimba.

Napenda kuvaa nguo za mtindo wa kiungwana na kisasa. Huu ni mtindo unayonipa muanekano wa kiofisi, lakini pia unaniacha nikiwa na huru wa kutembea na kujihisi mwepesi siku mzima. Maranyingi, utanikuta ni mevaa suruali ya chino na shati la mikono mirefu, lililo kunjwa kidogo. Huwa ni mavazi ya nayonifanya nionekane mwenye waledi nikiwa kwenye mikutano ya kazi. Lakini pia ya nafaa nikienda kukutana na marafiki yangu kwa chini kwa chakula cha jioni. Pia mimi ni mpenzi wa viatu vya sneakers, safi rovers. Napenda vyatu ambavyo ni rahisi kutembea navyo kwenye mabarabara za Nairobi kila kuchosha miguu. Bila kuchosha miguu kwani mimi ni mtu ninae penda kuwa na pilka pilka nyingi mchana kutwa. Wakati waki weekendi mimi hupendelea fulana za rangi tulivu na suruali ya jeans. Sipendi mavazi yenye rangi nyingi zinazowaka napendelea rangi kama buluu iliyoiva kijivu au nyeupe ambazo nirahisi kuzioanisha na nguo yoyote.

Nyama ninayoipenda zaidi ni nyama ya mbuzi. Hasa inapokuwa imechomwa vizuri. Nyama choma. Kuna ladha ya kipekee na harufu ya moshi ambayo huwezi kuipata kwenye nyama nyingine yoyote. Na kila mara inanikumbusha sherehe na mikusanyiko ya kifamilia. Pia mimi ni mpenzi wa nyama ya kuku. Hasa kuku wa kienyeji aliyepikwa kwa mchuzi mzito. Nyama yake huwa na ladha halisi na haina mafuta mingi. Jambo linaloifanya iwe chaguo bora kwa afya na kitamu sana kuliwa na ugali au mukimo. Vile vile, mimi hufurahia nyama ya samaki kama vile tilapia. Samaki aliyekaangwa na kukolezwa ndimu huleta utulivu fulani mdomoni na ni mwepesi tumboni. Hasa nikitaka mlo ambao hauta niletea uchovu nikiwa kazini. Mwishowe, siko nyuma kwenye nyama ya ngombe. Iliokatwa vipande vidogo na kukaangwa na vitunguu vingi na pilipili hoho mchanganyiko huu unapoandaliwa na chapati na sukuma unakuwa mlo kamili wa mchana ambao unanipa nishati ya kutosha kuendelea na siku.

Mwezi ninaoupenda zaidi ni Disemba. Huu ni mwezi wa kipekee ambapo mazingira ya kazi yanatulia na watu wengi hapa Nairobi hujiandaa kwa ajili ya mapumziko na safari ya kuenda vijijini kusalimia jamaa. Napenda Disemba kwa sababu ya hali ya sherehe. Mitaa hupambwa kwa hata na kuna hali ya furaha na matumaini kila mahali tunapoelekea mwisho wa mwaka na kujiandaa kwa mwaka mpya. Pia Disemba ni mwezi wa kukusanyika. Ni wakati ambao ninaweza kupata muda mrefu zaidi na kukaa na rafiki zangu wa karibu na familia. Tukifurahia vyakula vya jadi na mazungumzo ya dhati bila shikinizo la saa za ofisi. Hata hivyo, mwezi wa Januari, kama huu tulio nao sasa hivi, pia unafaa nafasi ya ingawa watu huita Njaanuari kwa sababu ya changamoto za kifedha kwangu ni mwezi wa mipango mipya na kuweka malengo makubwa ya kimaendeleo.

Ninapokutana na tatizo kazini. Hatua yangu ya kwanza ni kutulia na kuchambua chanzo. Badala ya kufanya maamuzi kwa kukurupuka. Mimi hupenda kuelewa kwanza ni nini kimesababisha tatizo hilo ili nisitibu dalili badala ya ugonjwa mwenyewe. Pili mimi ni muumini wa kuvunja tatizo katika vipande vidogo. Ikiwa changamoto ni kubwa kama vile mradi kukwama ninaigawanya katika hatua ndogo zinazoweza kutekelezeka. Hii inasaidia kupunguza shinikizo na kunipa uwezo wa kuona maendeleo ya haraka. Pia mimi hutumia teknolojia na data. Kama tulivyozungumza kuhusu kupenda teknolojia mpya. Mimi hutumia sana za kidigitali na utafiti kupata ufumbuzi ambao umewahi kufanya kazi kwingine. Data haidangani na mara nyingi hutoa mwongozo wa busara katika kutatua migogoro. Mwishowe mimi huwamini katika ushirikiano na mawasiliano. Siogopi kuomba ushauri kutoka kwa wenzangu au marafiki ninaowaamini. Mara nyingi mtazamo wa watu wengine unaweza kuonekana upanda ambao mimi nimeufunika na hivyo kufikia suluhu ya kudumu kwa haraka zaidi.

Kusema kweli ninahisi mchanganyiko wa msisimuko na neva kidogo kuhusu wasilisho hili. Kwa upande moja ninashauku ya kuonyesha matokeo ya kazi yangu ngumu na mikakati mipya niliounda kwa ajili ya biashara yetu mwaka huu wa ishirini na sita. Pia ninahisi kujiamini kwa sababu nimefanya maandalizi ya kutosha na kutumia teknolojia ya kisasa kufanya wasilisho liwe la kuvutia. Nimetumia data halisi na mifano hai, jambo linalonipa amani na moyo kwamba ujumbe wangu utaeleweka vizuri na uongozi. Hata hivyo kuna hile hofu ya kawaida ya kukubaliana na maswali magumu kutoka kwa wakubwa au wateja. Najua kuwa macho yote yatakuwa kwangu na hilo linanifanya nihisi shinikizo fulani ila kuhakikisha kila neno linalosema linamantiki na linaleta tija kazini. Ili kutuliza hali hii, nimeamua kufanya mazoezi mara kadhaa na kupumua kwa kina kabla ya kuanza. Ninaamini kuwa mara tuu nitakapoanza kuzungumza na kuona watu wakivutiwa wasiwasi huu utatoweka na nafasi yake itachukuliwa na ari ya kufanya vizuri zaidi.